Jinsi ni navyo shugulikia muda kazini ili kujipanga vizuri na gawanyisha majukumu yangu katika sehemu kadha wa kadha. Kwanza nafanya zile vitu za muhimu na za haraka kwa kizungu zinitwa priority, high priority. Pili nafanya vitu ambavyo ni vya muhimu lakini si vya haraka alafu nafanya hivyo vingine sasa zinafuata baada ya hizo za muhimu zimeisha. Za muimu zikisha sasa nafanya hizo zingine zenye si muhimu saaana ee.

Mimi kama msichana kujitunza inakuja kwa njia nyingi Sasa ili kujitunza mimi huakikisha kwanza naoga Kuoga, penda maji. Kuoga halafu unajipaka mafuta. Unakaa ukiwa moisturized kwa kizungu. Kwa hivyo baada ya kuoga nahakikisha nimejipaka mafuta na ninavaa nguo safi kila siku asubuhi na jioni. Okei, si lazima asubuhi na jioni inategemea na kama nimetoka. Kama nimetoka asubuhi na jioni, kama sijatoka asubuhi peke yake. Pia natengeneza nywele, nywele yangu inakaanga ikiwa imetengenezwa. Hiyo tu ni kujitunza, ukitoka unakaa vizuri. Halafu pia kucha. Kucha zako zikae zikiwa safi na zimetengenezwa. Time yenye mtu hana pesa ya kutengeneza kucha, anahakikisha kucha zake, zimekatwa na ni safi.

Mimi nachukia kuosha vyombo. Hai, kuosha vyombo ndio kazi ya nyumba yenye nachukia kabisa. Na ni ju vyombo haziishangi. Asubui ukiamka ukipika kiamsha kinywa kuna vyombo za kuosha. Kidogu kidogo tena upike lunch, kuna vyombo. Kidogu kidogo tena upike supper, kuna vyombo. Yani kila saa tu kuna kuangana vyombo chafu, na chukio kazi jwe ishangi. Acha saa yenye hujapika, kuna mtu atakuja kunywa maji. Hio glasi inafaa iyoshwe Ah, nachukia kuosha vyombo.

Kuna time nikiwa mdogo, niliamkanga, nikiwa primary, niliamka nikienda shule. Nikaamka, nikajita ya risha tu vizuri, alafu nikatoka. Sasa, hiyo time tulikuanga tunaenda shule kitu 6.30 ya asubuhi hivo. hIyo time inakuanga, ni ya subuhi lakini akujakucha kabisa so, hakuna watu wengi kwa barabara. Na tulikuwa tunaenda, tunakutana watoto wenye tunaenda shule, pamoja tunaenda shule. Ah, hiyo siku nikaamka, nikaenda, nikaenda, nikaenda, nikaenda, kufika kwa barabara. Siyo ni watu, watutu wengine, hawako. Nikaanza kufikiria labda, nimechelewa, wacha nikimbie. Nika kimbia kufika shuleni, hakuna watu shuleni. Like, completely hakuna watu shuleni kulikuwa kumenyamuaza, nilikuwa nimeshtuka, nikuwa nashanga nini. Ndo baadae na kuja kupata hIyo haikuwa siku ya kuenda shule Ilikuwa public holiday na mamangu hakuwa niambia like the previous day kesho yake hatufai kuenda shule So hiyo siku yenye niliamka nikienda shule yeye alikuwa amelala Mimi niliamka nikafanya tu vitu zangu kawaida nikatoka nikienda shule Hei ili nishtuwa vibaya sana nilikuwa very scared.

Miningependa kujifunza kimasai. Kimasai ni lugha ya ki Kenya, ni moja wapo ya lugha zenye wa Kenya wanaongeanga. Sasa mimi ni mmasai, lakini sijalelewa mmasai ni nimelelewa town urwan setting. Kwa hivyo sikupacha kujifunza kimasai ni kiwa mtoto. Na sai nikisikianga watu wakiongea marafiki zangu, mabeshte wangu, nikienda home, watu wenye na kanao, nikisikia tu wakiongea kimasai. Nasikikiwa interesting, nasikikiwa story na nipita. Saa ningependa sana kujifunza kimasai.

Hapana, mimi sipendi michezo ya video, haswa juu, naonanga mara nyingi inakuanga very time wasting, unashinda tuwa hapo siku mzima, ukifanya, ukiangalia tu screen, ukicheza mchezo, hapana miwa hainibambi, lakini kitu huwa ina nibamba ni kitu inaitwa data annotation, uchambuzi wa data, hiyo wina nibamba, pia kushiriki katika mchezo ya maneno kama role playing games, hiyo huwina nibamba, lakini mchezo ya video? Hapana miyo hapana.

Ehh tukio la muhimu kabisa kati maisha yangu ni siku yenye ''niligraduate''. Ehh hiyo siku nakuambia ''so far'' hakuna hakuna kitu kubwa ''nimeachieve'' kama hiyo siku yenye ''niligraduate''. Nilikuwa nasikia unaona venye ukiwa ''ukigrow up'' unasikianga. Soma, soma kwa bidii, soma kwa bidii upite utapata kazi, soma kwa bidii. Sasa mimi nimekuwa nikijua masoma ndio kila kitu. Na sikuwa naona kama nitamaliza juu shuleni kidogo hapo ''high school'' nilianza kukuwa mtundu lakini venye nilimaliza high school nikapita nikaitwa ''campus'', nikaingia, nikasoma na nikakaa vizuri sikuwaifukuzwa shule, sikuwaiba mtihani nikamaliza, ''nikagraduate'', nikapata ''degree'' hai, iyo siku ya ''graduation'', iyo ndio tukio la muhimu kabisa katika maisha yangu.

Ningependa kukuwaneza somakiliza watu. Neza juwa kwanini mtu wamefanya kitu wamefanya ama alifikiria aje ndo akafanya hivo. Kwanini kitu fulani imefanyika uyo mtu alifikiri aje ndo tukafika hapo. Ningependa tu kujua mtu wanafikiri aje hadi anafanya kitu fulani.

Saa hii mahali niko hali ya hewa ni mawingu kumekua kukinyensha jana kumenyesha lakini leo hali imetulia hakunyeshi na hakuna jua kuna mawingu saa juu ya hivo hakuna joto na pia hakuna baridi niko tu kwa nyumba nimeva tu t-shirt na trouser juu hakuna joto na pia hakuna baridi saa sijava sweta sijavaa vitu warm mimi napendanga sana hii hali ya hewa juu hii hali ya hewa haiko extreme hauko uncomfortable uko tu sawa. Alafu time kama hizi, napenda tu kukaa indoors Nikifanya vitu zangu, kama ni kazi, kama ni kazi za nyumba, napenda tu kukaa indoors time kama hii.

Aah, mi napenda wine. Inaitwa kwa kimombo inaitwa divai. Eh, kwa kiswahili, inaitwa divai. Inatwa divai kweli? Eh, inaitwa divai. Ikiwa baridi, ikiwa na ice cubes. Ayayayaya, hio siku yoyote. Kwanza siku yenye kuna jua. Haa, hio inakuanga imeweza vibaya sana. Wine yenye iko na ice cubes iko baridi, baridi kabisa.

Eee, mimi napenda kulima bustani, lakini sasa ikuwe ni bustani ndogo tu kama ya "kitchen garden". Sipendi kulima shamba kubwa, yenye mnalima mahindi, maragwe, eee, hapo huwezi nipata. Lakini bustani ukinambia nipande dhania, nipande nyanya, nipande kitunguu, nipande tu vitu tudogo tudogo cha kutumia jikoni, spinach. Aah hiyo napenda! Hiyo hiyo napenda hiyo hata naamka mapema namwagai ya maji naitunza vitu kaa hizo.

Eh sana, sana, sana. Ata nilikuwa nimeenda hii Christmas. Mi napenda kuenda pwani sana. Na ni juu uko hivo kunakuanga na joto. Alafu hewa ni safi, beach, maji, vitu tu mzuri mzuri. Alafu chakula za uko, hizi street foods. Zinakuanga sawa, wako na tu shawarma, tu pweza. Wako tu na tuvitu tuzuri tuzuri. Ukitoka tu hivi kidogo, unagongwa na shawarma. Ukitoka hivi tena, biryani ndio hiyo. Ukitoka hivi tena, sharubati ndo hiyo. Ukwaji ndio hiyo. Vitu tu mzuri mzuri. Pia watu wa huko ni wapole. Watu wa huko wakona adabu, wanapenda wageni. So yeah mi napenda pwani sana. Alafu pia napenda pwani juu ya iko associated na vacation. Sasa ukienda huko, huendangi kuchoka, unaenda tu upumzike, urewind, utulie, utunzwe. Mambo mzuri mzuri huko, mi napenda pwani sana sana sana.

Mi napenda disemba. Disemba ndo mwezi napenda zaidi. Na napenda disemba juu, watu hawananga haraka, watu wa nakuanga wa meeka ile mood ya sheree. Kila mali ukienda, watu wanakula na wanakunywa na wanafurahia. Hivotu, hiyo ndo inakuangamood. Ukienda nyumbani, mood niyo. Ukirudi Nairobi, mood niyo. Ukienda pwani, mood ni hiyo. Hata kazini, watu hawakuangi serious sana. Hata bosi hakwangi serious sana. Bosi pia ana kuanga lenient, pia hi yo ndo mwezi inyo unajiangali umefanya nini mwaka mzima, unajipanga tena, ukijitayarisha kwanza mwaka ingine.

Kwa sasa, nafanya kazi na kampuni moja ya USA, nafanya kazi kama ''supply chain manager'', na masomo yangu bado pia nasoma. Apo awali nilikuwanga na ''bachelor's degree'' ya ''procurement'', lakini sai nimirudi shule, sai nafanya ''master's'', nafanya ''master's and the same thing procurement'' bado. Kitu napenda zaidi kuhusu kazi yangu ni kuwa nafanya kazi nyumbani. Si lazima nitoke eti niende nje ama eti nitoke sujui niende wapi apana. Mimi nafanya tu kazi kwa nyumba na inanilipa. Changamoto moja napata nikifanya kazi kwa nyumba ni kuboeka. Eh kila sana nakuanga tu nimeboeka juu niko tu pekee yangu. Kama siko kazi niko tu pekee yangu nafanya tu vitu zingine. Ya lakini ''most times'' niko pekee yangu. ''So'' changamoto moja kubwa sana ni kuboeka kitu nyingependa kubadilisha katika masomo yangu apana kuna kitu ningependa kubadilisha na labda katika kazi ee labda waniongezee tu mshahara.

Eh, tabia moja ya watu enye inanichukiza, ni watu wenye wanakuanga wakatili kwa wanyama. Ah, sipendi kabisa, sipendi kuona mtu mwenye ni mkatili kwa wanyama. Mtu anatembea tu anakutana na mbwa, pia mbwa pia inatembea, inatafuta tu shughuli zake, inatafuta chakula labda. Mtu mzima, anachukua jiwe, anagonga hiyo mbwa. Sipendi kuona, ata tunezapigana. Kitu ingine, kuna watu huku hivi, kuna watu hutumia punda kama Beast of Burden. Punda hutumika kubeba, kubeba vitu, kubeba mzigo. Na si vibaya, lakini sasa, punda imekubebea mzigo, alafu tena unaichapa. Kwanini unaichapa, mi sipendangi kuona iyo tabia. So, mi sipendi tu watu wanakuanga wakatili kwa wanyama. Iyo inanichukiza sana, sana, sana.

Mimi wakati wa wasiwasi huwa na practice kitu inaitwwa Controlled Breathing hiyo ni ile yenye unapumua unarelax unatulia kwanza halafu unapumua unapumua halafu unatoa hiyo hewa unapumua tena pole pole tu ukifika kama maratano yenye umepumua kituwa hewa hai utakuwa sawa sana Pia neweza kaa tu hivi nikiangalia tu juu nasifikirii chochoote nimetulia tu hiyo huwa inanifanya na kuwa regulated kama nilikuwa na mawanzo ama nilikuwa na wasiwasi Zimetulia kwanza zinakaa kando kwanza Eee ndio nisi napunguza wasiwasi sana.

Sana, mziki za kitambo, unapatanga walikuwa wanaimba vitu za maana, na zingine hata si za maana, lakini ni kama ni kastori, unaeza skiza. Sasa, kwanza wimbo moja, kuna wimbo moja, sijui kama unaelewa hii, lakini ni ya kikale, kikalenjini. Huyu mzee, ni wimbo ya kitambo, na huyo mzee anaimbia ngombe zake. Anataja ngombe, moja, baada ingine, baada ingine. Na zote alikuwa amezipea jina. Sasa hiyo wimbo hata sielewangi wanasema nini juu sielewi kikale Lakini naeza iskiza mara tatu hata zikifuatana juu ni kama ni kastori anakupea kastori kuhusu ngombe zake Mimi napendanga sana wimbo za kitambo juu ni kastori unakasikiza tu unabambika unajiburudisha.

Mi mahali naishi nikiangalia nje kwa dirisha naonanga nyasi. Iyo side ingine huo upande mwngine kuna gardens kwa hivyo hapo hivyo kuna nyasi. Ni nyasi na miti. Kunakaa vizuri sana. Na mi napendanga nikiiangalia asubuhi. Juu asubuhi hakunanga mambo mingi, watu hawajaamka, hakuna kelele. Hadi unaeza sikia ndege wakilia lia wakiimba imba asubuhi. Eh inakuanga, inakuanga very calming. Na kama sai kunanyesha iyo nyasi iko, iyo ni rangi gani kijani kibichi, inakaa vizuri sana inapendeza macho. Msimu ukibadilika wakati hakujanyesha, hii nyasi inakaukanga, inakua hudurungi, inakua brown brown. Na mimi kila siku, kwanza wakati nikona wasiwasi ama nikona mawazo, napenda sana kukaa hapa hivi nikiangalia hizi nyasi. Juu hua inanipea mtazamo fulani wa maisha naona kuwa maisha ni marembo. Yaani kila kitu ni rembo huku nje, hakuna haja ya kukua na wasiwasi. So, eh, mi napendanga sana kuangalia hapo nje. Especially time yenye niko na stress ama niko na wasiwasi naangalia tu hapo natulia.

Mimi napendelea tishati, ata saa hii nimeva tishati na napendelea tishati juu tishati kwanza unaweza vaa msimu yoyote, tishati unaweza vaa kukiwa na joto, tishati unaweza vaa kukiwa kama saa hii tu ni mawingu nimeva tu tishati, tishati wakati wa baridi unaweza vaa tishati alafu uongeze jumper juu, si lazima, lakini shati, shati kwanza, shati, shati unakaa very formal, alafu shati huwezi vaa wakati wa joto juu, iko na mikono refu, ikona kola joto itakuua huko ndani shati huwezi vaa wakati wa baridi juu lazima uongeze koti juu apana mimi napenda tshati alafu tshati unaweza vaa na trouser t-shati unaweza vaa na skirt t-shati unaweza vaa na shorts t-shati unaweza vaa na anything hata unaweza ivaa pekeake kama uko kwa nyumba lakini shati, shati hauwezi.

Rafiki yangu tulikuta na shule ni shule ya upili. Tulikuwa tunalala bweni moja na hata kitanda moja mimi nilkuwa nalala juu ya likwa nalala chini. Na mambo mingi sana tumefanya pamoja wa tukianza na utundu wa shuleni, kwenda dorm, bweni kulala, wakati si wa kulala, kwenda darasani, tulikuwa tunasoma pamoja. Kitu inanifanya niwe rafiki wakweli ni kuwa nilipopata kazi ye bado hakuwa mepata kazi. Nika mpigia, nikamwita. Akakuja tukaishi pamoja, akitafta kazi ya hadia akapatanga kazi. Venyo hiyo kazi yake ilisha, nika mtaftia kazi na akapata. Na mini rafiki wakweli jua huwa na msikiza. Na huwa na msaidia anapoitaji mimi msaidia. Kitu ningependa kusema kuhusu rafiki yangu, ni msichana mzuri? Eee, huwa ana jali marafiki zake. Hana mambo mingi, hapendi masengenyo, ya napenda tu kufurahia maisha yake na aishi maisha yake, na nampenda sana.

Mimi na tumia mda mwingi sana mtandaoni. Kwa siku naeza nika kuwa mtandaoni jumla ya masaa 20. Nakuanga mtandaoni sana kwa sababu kazi yangu naifanyia mtandaoni. Kumanisha kama nipo kazi masa 8 kwa siku, hayo masa 8 yote nipo mtandaoni. Ninapo toka kazi ni na ingia kwenye simu, na ingia kwenye TikTok, na ingia kwenye Facebook, na ingia kwenye WhatsApp. Hiyo bado pia ni mtandao ninapoenda kupika, ninapoenda kufanya chochote lazima pia ni research kama napika kitu na sijui kina vyopikwa na ingia mtandao ni nauliza chat GPT kina vyopikwa kwa hivyo, kwa masa ishirini na nne naeza sema natumia masa karibu ishirini au wacha tuseme karibu kumi na sita kwenye mtandao.

Chakula cha kigeni nimeshawahi kujaribu ni pizza. Pizza ni chakula cha kitaliano, si chakula cha kiafrika. Ni chakula ambacho wengi wetu hatuja lelewa tukikitumia maana si chakula chakiafrika. Nyumba za kiafrika unapatanga chakula kingi ni mchele, wali, ugali, githeri, maharage, nyama, viazi, vitu kama hivo. Lakini tunapokuwa watu wazima, tunapata, ah, kuna pizza. Na pizza ni chakula kitamu sana, lakini ni chakitaliano, ni kigeni. Nimesha ku kijaribu, na nikakipenda, na nikanza kukila mara nyingi nyingi.

Ili kukamilisha kazi zangu kwa wakati huwa nagawanyisha majukumu yangu kama nilivyosema awali. Nagawanyisha majukumu yangu kulingana na umuhimu na jinsi inavyotakikana kwa uharaka. Kwanza nafanya kazi ambazo ni za muhimu na zinahitajika kwa haraka. Hizo zikishaisha first priority jobs naenda kwa kazi ambazo ni za muhimu lakini hazina haraka nazifanya. Nikishamaliza sasa nafanya hizo zingine. Zinaeza zikawa si za muhimu sana ama si za haraka. Si za muhimu lakini zina haraka ama si za muhimu na pia si za haraka nazifanya hizo za mwisho. Hivo ndivo ninavokamilisha kazi zangu kwa wakati.

Mimi naiamini sana Apple. Naiamini Apple kwa sababu inajulikana kwa mfumo wake dhabiti wa kulinda mtumiaji na usalama wa vifaa vya Apple kama vile iPhone na Macbook. Pia naiamini Microsoft kwa sababu ni kiongozi katika mifumo ya uendeshaji wa kompyuta na huduma za cloud kupitia Microsoft azure Naiamini gani nyingine ambayo naiamini. Naiamini pia Google kwa sababu inatawala katika utafutaji wa taarifa na ya mara nyingi inatumika pia katika uvumbuzi wa akili. Ndio, kwa hivyo naiamini Apple, naiamini Microsoft na naiamini Google.

Mi napenda sana divai kama nilivyosema. Divai ambayo inalewesha kidogo. Kinywaji hiki nakinywa wakati wowote. Kama nimeshakula, kama ni katika sherehe, nimeshakula, niko tu nyumbani, nasikiza mziki, naweza nikanywa divai wakati wowote. Mtu ambaye alinieleza kuhusu kinywaji hiki ni rafiki yangu. Rafiki yangu wa kwanza wa kiume, ndiye aliyenielekeza kuhusu kinywaji hiki ambacho kinalewesha. Ninapokunywa divai, nahisi mchecheto wa damu, nahisi kuchangamuka, naamka ninadensi, ninaimba, na nafurahia maisha.

Mi napenda wanyama wote, lakini ukiniuliza nichague kati kati ya paka na mbwa, nitachagua mbwa, kwa sababu hii mbwa anakuanga na furaha, anapokuona na mbwa ako Yaani mbwa ni kama rafiki ya binadamu. Lakini paka, paka anakuangana attitude. Paka, paka anataka tu umlishe alafu, akuonyeshe attitude. Alafu paka paka hamuezi enda na yeye out paka hamuezi mkatembea na yeye lakini mbwa mbwa mtaenda mkitembea na yeye na unaona tu ako na furaha anatingisha mkia, anatingisha mkia ata wewe mwenyewe unafurahia ukiwa na mbwa huwezi, huwezi kasirika lakini paka paka ata anaeza kukasirisha.

Eee, mi nanunuwa vitu kutumia simu. Sahii, nyakati zimebadilika. Si kama kitambo enye kama unataka kitu ilikuwa lazima utoke, uende dukani, personally, uende na shilingi, ama uende na pesa, mkononi, apana. Siku hizi, unakaa tu kwa nyumba, unatamani kitu fulani, unangia kwenye app, una order, unaletewa hadi kwa mlango wako. Kwa ivo, mi huwa nanunua vitu kutumia simu. Kama ni shopping ya mwezi naingia kwenye carrefour app naorder kama ni vitu kama nguo naingia online naorder kama ni vitu kama electronics naingia online naorder na naletewa hadi kwa mlango wangu Kwa hivo ndio, huwa nanunua vitu kwa kutumia simu.

Nina mawazo mingi mazuri, kwanza najua kuwa maisha ni mazuri sana. Na nashukuru sana kwa kuwa hai na kukuwa na afya njema. Wazo zuri ninalofikiria leo ni vile nitanunua gari yangu mazda atenza. Tena nafikiria venye maisha yangu yanaenda kubadilika na kukuwa mazuri. Nafikiria venye hio kazi mpya ya procurement itanipata. Nafikiria venye nitanunua nyumba. Nafikiria vitu mzuri sana nafikiria venye nitaingia nifanye master alafu nikuwe daktari nikuwe doctor title yangu ibadilike kutoka kwa miss nikuwe doctor, dr. So and so nina mawazo mingi sana mazuri.

Mimi napenda wali siku yoyote. Sipendi ugali kabisa. Napenda wali sababu wali unawezaila kwa njia nyingi tofauti. Wali unaweza kuila wali tu ukiwa umechemshwa. Wali tu mweupe na yaitwaje, na rojo. Uneza kuila wali kama biriani. Unaweza kuila wali kama pilau. Unaweza kuila wali kama wali tu umechemshwa. Iakini wali ina njia nyingi sana za kupikwa. Lakini ugali ni ugali tu. Ugali hauna style nyingi za kupikwa. Halafu ugali pia hainanga test naonja tu. Sipendi ugali, napenda wali.

M inapendanga kusimamia kuliko kusimamiwa juu nikisimamia nikona ile freedom ya kufanya nini ya kuchagua venye mambo itaenda na venye outcome ya hiyo kiu itakua nikiwa na freedom nikisimamia watu naeza waambia fanyeni hivi fanyeni hivi Yani napanga kazi yangu venye minapenda kuliko nikisimamiwa ni misipendi nikisimamiwa juu sasa ukisimamiwa unambiwa venye unafaa ufanye sio wewe mwenyewe unajipanga.

Mimi hupokea maoni kutoka kwa wengine kwa kupitia maongezi. Ninapopata maoni ambayo hayaambatani na maoni yangu. Mimi hujaribu kusikiza mwingine kwa nini yako na maoni kama hayo. Na naona kama najaribu kufikiria kama hiyo maoni yake inambatana na muelekeo wangu. Kama maoni yake inambatana na mwile kio wangu ni sawa. Kama hayaambatani na muelekeo wangu, pia ni sawa. Kila mtu anafanya chenye kinamsaidia katika maisha yake.

Usiku kabla ya kulala, mimi huakikisha. Kama mchana nimetoka nje, mi huakikisha kwanza nimeoga. Naoga alafu navalia nguo safi za kulala. Nikishaingia kitandani, nafikiria kwanza siku yangu imekuwa aje. Alafu naomba, nashukuru mungu kwa siku yote, nashukuru kwa vitu ambavyo, nimevipata kwa siku ya leo, kwa riziki ya siku ya leo. Alafu, na nafikiria tena nameditate, ni nini naeza badilisha kesho ama ni nini naeza fanya kesho. Napanga siku yangu ya kesho kwenye akili yangu alafu sasa nalala.

Ndio, napenda kupiga picha. Mimi huwa napiga picha kwenye simu yangu sana sana. Mara nyingi kama niko na mood nzuri, napaka make-up na valia mzuri, natoka nje, napiga picha. Aya, wakati mwengine kama nimetoka nje, nimeenda matembezi pia napiga picha. Napiga picha na marafiki zangu, napiga picha pekee yangu. Napenda sana kupiga picha. Huwa napiga picha na simu yangu ya iPhone.

Nikisha gundua nina uthaifu fulani. Kwa mfano, kama nina uthaifu wakutimiza majukumu yangu kwa mda, huwa na, kwanza nakubali kuwa nina uthaifu huo. Alafu natafta mtu ambaye hana huo uthaifu ama yeye anajua, yani mtu ambaye hana huo uthaifu ama mtu ambaye ako hiyo ndiyo strength yake. Naenda na ongea naye na mwambia kama anaweza niongoza ama kama anaweza nishika mkono ili niweze kurekebisha uthaifu wangu. Kama si kitu ambacho naweza funzwa na mtu huwa natumia mtandao na fanya research na weza kuelewa ni vipi naweze rekebisha huo uthaifu wangu. Ama kama ni kitu cha kusoma kwa mfano kama ni kwa mfano kama ni kitu kama time management Najifunza najifunza jinsi ninaweza kumanage wakati wangu ama mda wangu na nafanya practice Hiyvo ndivyo ninavyo shugulikia uthaifu wangu kazini.

Wakati kuna jua kali ama kuna joto, kwanza napenda niende nje, niende swimming, maana kukiwa na joto alafu uko nyumbani, inakupa uvivu, unasikia joto linakulemea, unaanza kusikia usingizi, kwa hivyo sipendi kukaa indoors wakati kuna jua kali. Napenda nitoke nje, niende mahali kuna mandhari ya hewa safi, ili hata kama jua ni kali, atleast kuna hewa safi inanifikia. Naeza pia nikaenda swimming kulingana na siku, kama si siku ya kazi naeza nikaenda swimming kama kuna jua kali. Kama siwezi nikaenda swimming, basi naitisha kinywaji baridi, alafu naweka ice cubes, barafu, alafu nakunywa. Nakunywa pole pole, nikisikiza tu, nikijisikiza tu.

Chumba ninachokipenda zaidi, nyumbani ni chumba changu, chumbani. Kwa nini ninapenda chumbani? Maana nikiwa chumbani kwangu, hamna kelele, hamna mtu yoyote anayenisumbuwa, niko tu kivyangu, niko peke yangu kwenye chumba. Ninaeza nikakuwa niko kwenye simu, ama niko kwenye televisheni, lakini chumbani. Mara nyingi ninachokifanya nikiwa chumbani, kama siko kwenye simu ni kulala au kupumzika. Shughuli gani ninazofanya kwenye chumba changu? Kulala, kupumzika wakati sitaki maneno mingi na watu, kuvalia nguo zangu. Na nikiwa chumbani nahisi niko mtulivu sana. Yaani kuna utulivu mwingi ninapokuwa nyumbani katika chumba changu, pekee yangu.

Ndiyo, napenda kucheza ngoma. Sababu ya mimi kucheza ngoma ni kwa sababu ngoma ni mojawapo ya njia ambazo unaeze ukajieleza. Na kucheza ngoma, kudensi muziki, huwa inanifanya najisikia nina raha sana. Mara nyingi ninapo cheza ngoma, najipata kama nina rafiki zangu, ama kama tumeenda kujiburudisha, ama kama tuko nyumbani lakini kuna sherehe fulani, tunajipata tukicheza ngoma. Uwa nahisi ninafuraha sana na nina mchecheto ninapo cheza ngoma.

Huwa napendelea viatu ambavyo viko flat. Vina itwa sandals huku kwetu. Sandali kwa kiswahili. Sababu ya mimi kubipendelea viatu hivi ni kwa sababu viko very comfortable. Viatu hivi hauchoki kama umezivaa. Unaeza kutembea kwa mda mrefu kama umezivaa sandali. Unaezoa kuzivaa na rinda. Unaeza kuzivaa na trouser. Unaeza kuzivaa na sketi. Hazi kupimi uneza vaa aje, unaeza vaa na kitu chochote na unaeza kutembea nazo bila kuumia kwenye miguu ama kwenye nyayo zako. Na pia zinakunga rembo na uneza zipata mahali popote kwa bei nafuu.

Ndiyo, napenda maua sana. Maua huwa napenda maua sana, ni marembo sana. Maua ambayo nayapenda zaidi ni maua ya rose na maua ya jasmine. Na sababu ambayo napenda maua haya ni kwa sababu yanaharufu nzuri sana, harufu inayovutia, harufu safi. Hiyo ndio sababu nayopenda jasmine na rose. Mbali na hiyo, yanapendeza macho pia. Ni maua ambayo yana urembo, yanamvuto fulani. Kwa hivyo ndiyo, napenda maua.

Chumba changu cha kulala ni kikubwa, au naeza nikasema ni cha wastan, si kikubwa wala si kidogo. Kuta zake ni za rangi ya kijani kibichi, kijani kibichi, na kitanda changu kinaniridhisha sana, kimewekwa katikati ya chumba changu. Na nikiwa chumbani nikiangalia kutoka dirishani naona huwa naona mandhari mazuri naona nyasi naona miti naona kuku wakitembea tembea huko naona mbuzi kama wako nyumbani wakitembea tembea na kitu ninachokipenda zaidi kuhusu chumba changu ni kuwa kuna utulivu sana. Wakati niko peke yangu chumbani najisikia sina wasiwasi niko mtulivu na napata kupumzika.

Mi hutumia simu sana. Sana kuliko chombo kingine chochote. Kwa siku naeza kutumia simu kwa jumla ya masaa ishirini. Kutoka kwa masaa ishirini na nne naeza tumia simu kwa muda wa masaa ishirini. Haya sana sana huwa natumia simu kuingia kwenye TikTok, kujiburudisha, kuingia kwenye Facebook, kuingia kwenye X, kuingia kwenye mitandao tu ya social media. Na simu yangu ya kwanza ilikuwa ilikuwa brand fulani ambayo haijulikani sana ilikuwa inaitwa bird ilikuwa inaitwa bird. Na simu yangu naitumia sana hivi kwa sababu kando na kujiburudisha huwa pia naitumia kazini. Naitumia kufanya research hapa na pale, naitumia kujifundisha vitu vingi, naitumia kupiga simu kuongea na watu ninaowapenda, naitumia sana. Na wakati peke yake ambayo ambao naeka simu yangu kando ama nazima simu ni wakati ambao nahitaji kulala. Wakati wangu wa kulala ukifika mimi naeka simu kando na nalala. Naweza nika amka katikati usiku kuangalia kama kuna updates zozote ambazo ni za maana alafu narudi tena kulala. Lakini mara nyingi niko kwenye simu. Na kama siko kwenye simu nimelala napumzika.

Eee, napenda kuimba. Huwa naimba nyimbo kama R&B, naimba nyimbo kama zilizopendwa, naimba nyimbo za bongo. Huwa naimba wakati mwingi, time yenye niko niko peke yangu ama niko bafuni na oga. Wakati naoga, wakati nasikia ninafuraha, wakati nasikia nime relax, niko peke yangu, naeza nikaimba. Nina sauti tamu sana na nyororo ya kuimba.

Ndiyo, napenda kupiga chombo cha muziki, nafurahia sana kupiga gitaa, kwa sababu gitaa inanipa uhuru wa kuimba, inanipa uhuru wa kuandika nyimbo, na kujieleza kihisia. Pia napenda kinanda, kwa sababu kinaeza kikatoa tofauti, sauti nyingi tofauti, na pia ninapata kujieleza hisia zangu.

Ndiyo, napenda kuenda sinema nafurahia kutazama filamu mbalimbali, hasa filamu za vichekesho na filamu za kusisimua. Kwa sababu zinaniburudisha na zinanifanya nipumzike baada ya shughuli ama baada ya kazi ama wakati wote ninapohisi kuwa nina wasiwasi. Napenda kutazama filamu za vichekesho na vya na za kusisimua.

Mimi sifui nguo mara nyingi kwa wiki, nafua nguo kwa wiki moja naweza nikafua, yani kwa wiki mbili naweza nikafua mara moja. Kwa hivyo wiki inaweza ikapita kama sijafua nguo. Na hii ni kwa sababu niko na mashine ambayo inanisaidia kufua nguo. Kwa hivyo, sioni haja ya kufuwa kila siku ama kufua kwa mara nyingi kwa wiki, wakati naeza nikazieka tu zikakua nyingi alafu zikafuliwa kwa mara moja na mashine.

Ili kuongeza uzalishaji wangu, huwa kitu cha kwanza, huwa napanga muda wangu vizuri na kueka vitu ambavyo ningependa kuvipata, yaani malengo yangu ya kila siku. Huwa pia nahakikisha kuwa nimepumzika inavyofaa kwa wakati unaofaa, kuepuka usumbufu na kufanya kazi kwa mpangilio na nidhamu. Tabia hizi huwa zinanisaidia kuongeza uzalishaji wangu katika kazi na huwa najipata kuwa nikifuata hivi kwa nidhamu huwa najipata kuwa nafanya kazi yangu kwa ustaarabu na naifanya vizuri sana.

Kila asubuhi ninapoamka, kitu cha kwanza ninachofanya kila asubuhi ni kujikumbusha kuwa mimi ni mshindi, kujikumbusha kuwa mimi ninaweza, kujiongelesha vitu vya ''positive''. Aya, nikitoka hapo kabla hata sijaamka, kabla sijashuka kitandani, nashuka sasa kitandani, nashukuru mungu kwa siku ambayo amenipa kwa uhai, natoka kitandani naenda nafungua dirisha yangu, nafungua mlango ili nieze kupunga upepo safi, natoka nje naenda naota jua, alafu sasa narudi, naangalia kwenye kitabu changu, naangalia kama mpangilio niliokuwa nimeandika jana usiku. Naona ni nini ambacho ninaeza kufanya cha kwanza, ni nini cha umuhimu zaidi, ni nini kinaitajika kufanyika kwa haraka zaidi. Alafu sasa napanga siku yangu kulingana na umuhimu na haraka ya kazi. Napanga siku, alafu naketi chini kwenye meza yangu naeza kuanza kazi yangu.

Wakati wa baridi kali, kwanza uwa na hakikisha kuwa kuna kinyuajimoto. Kama ni kahawa, kama ni uji, kama ni chai, na hakikisha kuwa kuna kinyuaji moto. Ambacho naeza ni kakunywa wakati nasikia baridi sana. Alafu pia navaa nguo ambazo zina joto, na vaa jacket, na vaa jumper, na vaa socks, na vangu ambazo zina nipa mimi joto. Kama nipo nyumbani na nafanya kazi kwa siku hiyo, naketi kwenye ofisi yangu najifunika na tumia duve yangu najifunika na naketi nafanya kazi. Baridi ikinilemea nakunywa chai moto.

Baada ya siku ndefu, huwa nahakikisha kuwa kwanza naoga na mojia vuguvugu. Ninapofika nyumbani hivi naoga na maji ya vuguvugu au maji moto. Sana sana napendelea sana majimoto. Hii inasaidia misuli yangu inalegea na uchovu unapungua. Pili naweza nikakaa au natulia tuu, napumua tu kwa utulivu. Napumua polepole kwa dakika tano ama kumi. Inasaidia kupunguza msongamano wa mawazo katika akili yangu. Naeza pia nikaskiza mziki wa taratibu au naeza nikakaa tu kwa utulivu bila kelele yoyote. Na mwisho zaidi nachofanya kwa siku zangu ambazo ni ndefu naeza nikanywa kinywaji cha joto. Kama si chai naeza nikanywa kahawa. Huwa inanisaidia sana kutuliza mwili wangu wakati wote ambao nasikia ninauchovu.

Mimi siendi maktabani. Na sababu ambayo siendi maktabani ni kwa sababu Kuna maktaba za kidigitali mwaka huu ama nyakati tulizomu nikipenda kusoma kitabu au kutafta taarifa au kujisaidia kusoma au kuelewa mada mbalimabli huwa naingia kwenye simu yangu naingia mtandaoni Naweza nikaangalia google ama naweza nikaangalia chat gpt Huwa inanisaidia sana ninapo tafta maarifa au ninapo uaka kusoma kitu fulani. Kwa hiyo mimi huwa siendi maktabani, kabisa. Siendi maktabani maana nina vitu ambavyo naenda kuvitafuta humo maktabani. Naweza nikavipata nikiwa tu nyumbani kwangu.

Ndiyo, napenda kukimbia. Napenda kukimbia kwa sababu kukimbia hunisaidia kupunguza msongamano wa mawazo. Na pia kukimbia hunisaidia kueka mwili wangu katika hali nzuri. Kukimbia pia hua kuna nipa muda kufikiria nikiwa pekee yangu. Hasa asubuhi au jioni wakati kuna utulivu na jua si kali sana. Ninapokimbia, ninajihisi kuwa, nina afya njema, ninajihisi kuwa, nina furaha, ninajihisi, yani unapokimbia hauwezi kuwa na msongamano wa mawazo ya mawazo ambayo si mazuri hapana. Unapokimbia, unapata mawazo mazuri, unapata afya njema, na inakusaidia tu.

Nimejifunza hekima kadhaa maishani, lakini hizi ndizo zilizoniguza zaidi. Moja kuwa, kujijua ni mwanzo wa hekima. Kwa sababu, ukielewa mipaka yako na uwezo wako, huwa unaweza kufanya maamuzi kwa ubora zaidi. Hekima ya pili ambayo nimejifunza, ni kuwa watu ni muhimu kuliko vitu. Na hii nimejifunza kwa kuwa mahusiano mazuri huleta furaha, faraja ya kudumu. Wakati ambapo una mahusiano mazuri na watu na marafiki zako, unaeza ukawa hauna vitu vingi, lakini unapata furaha unapo waona, unapata raha unapokaa na wao vizuri. Na mwisho kabisa ni kuwa maisha yana mabadiliko mingi. Kwa hivo, badilika unapohitajika kubadilika na usimame imara unapohitajika kusimama imara. Ni hekima kujua tofauti ya wakati unaohitajika kusimama imara na wakati unaohitajika kubadilika.

Ningependa sana kutembelea Japan. Hini kwa sababu, navutiwa na mchanganyiko wa utamaduni wakale na teknolojia ya kisasa ambayo yuko huko, Japan. Wana mahekalu ya kihistoria, wanasherehe za kitamaduni, na kupande mwingine, jiji kama Tokyo, lina ubunifu wa hali ya juu. Pia, ningependa kuona nidhamu na heshima ya watu wa huko, wa Japanese. Ningependa pia kuonja chakula chao kama sushi, ingawa sidhani kama sushi ni chakula kizuri vile. Lakini ningependa kuonja ''sushi'' yao na ningependa kuonja ''ramen'' na kutembea wakati wa yaitwaje wanaita sakura, wakati wa ''cherry blossom''. Zaidi ya yote Japani inaonekana kuwa ni nchi ambayo inathamini muda, inathamini utulivu na inafanya mambo yake kwa ubora na ndio maana ningependa sana kuitembelea nchi hii.

Ndiyo, napenda chakula kitamu. Chakula kizuri unipafuraha. Kwa sababu huwa pia kinanikutanisha na watu. Mara nyingi unapata kama chakula ni kitamu, hapo kuna watu. Na hunifanya kudhamini tamaduni tofauti. Sababu tamaduni tofauti ama ya tamaduni tofauti huku Kenya zinapika chakula chao tofauti tofauti. Zaidi kabisa napenda chakula kilicho rahisi lakini kimeandaliwa kwa upendo. Kile kinacho kufanya uhisi uko nyumbani. Si kitu ambacho sipendi katika chakula ni nini? Ni Hamna. Hamna, bora tu chakula kimetengenezwa vizuri na nikitamu nihesabu.

Huwa naangalia barua pepe mara chache kwa siku, labda asubui, mchana na jioni. Sio kila dakika ili nisipoteze umakini wala kupata msongo wa mawazo. Ni bora kuthibiti barua pepe, sio zinitawale. Kwa hivo huwa naiangalia maratatu kwa siku na huwa naangalia kama najua kuna kitu ninachotarajia. Kwa mfano kama kuna kazi ninayo tarajia ije, ama kuna mawasiliano nilikuwa nafanya na mtu na natarajia jibu, hapo ndipo huwa naangalia barua pepe. Lakini si kila siku, kuna siku ambazo siangalii barua pepe ama naangalia mara moja tu kwa siku. Lakini siku nyingi huwa naangalia barua pepe kama mara tatu kwa siku asubuhi labda, mchana na pia jioni.

Naweza nikasema, napenda kuzungumza kuhusu siasa kwa kiasi. Sio kwa mabishanu au kwa kushawishiana, bali kwa kujifunza, kuelewa mitazamo tofauti na kujua kinachoendelea katika jamii. Mazungumzo ya siasa yanapokuwa na heshima na yanapokuwa na hoja, yanaweza kufungua akili. Ila kuna wakati mwingine yanaweza yakaleta mafarakano. Kama hapa Kenya, kuna wakati mwaka elfu mbili na saba, kuna wakati kulikuwa na mafarakano na yalikuwa kwa sababu ya siasa. Kwa sababu ya hilo tukio, unapata kuwa watu wengi wanaona siasa ni kama ni kama njia ya ubishi, ni kama lazima ni kusikize wewe ama unisikize mimi. Yani hatupeani ile nia ya kuwa unaweza ukawa na mawazo tofauti na yangu. Pia ningependa ni heshimu mipaka, siasa sio lazima iwe kila mahali. Wakati mwingine unaweza ukaongelea siasa, wakati mwingine unongelea michezo, wakati mwingine unongelea vitu vingine. Kwa hivyo, sipendi kuongelea siasa sana ningesema napenda kuongelea siasa kwa kiasi.

Ninampenda sana margaret ogola ni muandishi wa kitabu wa vitabu vya kiafrika na ameandika kitabu kimoja nachokipenda sana kinaitwa the river and the source Navutiwa na jinsi anavyoandika kuhusu utamaduni wa kiafrika mabadiliko ya jamii na athari za ukoloni Kwa njia iliyowazi na yenye kina na yenye ambayo ni rahisi kueleweka Kitabu chake cha The River and the Source kimenifanya ni tafakari sana kuhusu utambulisho na historia. Na pia ninacho kitu kingine ninachokipenda sana kuhusu Margaret Ogola ni kuwa yeye ni mtu ambaye tunamuita feminist. Ni mtu ambaye kwa vitabu vyake ana anawapa nguvu sana wanawake. Na mimi kama mwanamke, ninavutiwa sana na hiyo njia yake ya uandishi ambapo anawapa kipaumbele wanawake, anawapa recognition. Kwa vitabu vyake vyote, wanawake wanaweza kusoma na wanaweza kufanikiwa katika maisha kwa jinsi Kwa sababu hiyo, mi nampenda sana Margaret Ogola.

Ninalinda furaha yangu mtandaoni kwa kutumia tahadhari. Kwanza natumia nyuela ama password, imara na tofauti kwa akaunti mbali mbali. Pili huwa nawasha uthibitisho wa hatua mbili inapoezekan ambayo inaitwa two-step verification factor. Tatu huwa nashiriki taarifa binafsi kwa kiasi. Yaani huwa sitoi kila kitu hadharani, siposti kila kitu, si kila kitu unafaa una posti tu. Njia ingine ninayotumia kulinda faraha yangu mtandaoni ni narekebisha mpangilio wa faraha kwenye mitandao ya kijamii. Yaani na yaitwaje kwenye kizungu yaitwa naregulate. Pia nakua makini na viungo na barua pepe za ajabu. Maana kuna wengine wamegeuka watapeli. Wanatuma barua pepe alafu we unapoenda kufinya ile link unawapa njia ya kukutapeli. Huwa pia nasasisha programu na simu, nasafisha programu na simu mara kwa mara ili kuziba mianya ya kiusalama. Na mwisho kabisa huwa natumia mitandao salama. Hasa kuepuka wifi za umma bila ulinzi. Ama website ambazo hazina ile security factor. Hivo ndivo ninavyolinda faraha yangu, mtandaoni.

Huwa naboresha michakato ya kazi kwa kuifanya iwe rahisi, wazi na endelevu. Huwa naanza kwa kutambua kinacho nipotezea muda. Maranyingi huwa ni mikutano mingi, hatuwa zisizo na lazima, au kazi zinazo jirudia rudia. Huwa naachana nazo. Pili huwa nagawanyisha kazi katika hatua ndogo ndogo zilizo wazi. Ili kila mtu ajue anafanya nini, anatakiwa afanye nini na afanye lini. Pili huwa natumia zana sahihi kama kalenda, orotha za kazi zinaitwa to-do list, au programu za usimamizi wa miradi. Tatu uwa naeka vipaumbele. Si kila kitu ni cha haraka, si kila kitu ni cha umuhimu kwa kiwango sawa. Kwa hiyo huwa naeka vipaumbele, vitu ambavyo vinafaa vipatiwe kipaumbele. Yani high priority. Pia huwa najifunza kutokana na feedback, mrejesho. Nasikiliza wenzangu wanafanyaje na naboresha pale panapohitajika. Huwa pia napima naweka taratibu zinazoeza kurudiwa ili kupunguza makosa. Zinaita kwa kimombo standard operating procedures. Naweka taratibu zinazo eza kurudiwa. Na pia kupima matokeo na kurekebisha. Kilichofanya kazi leo kinaeza kisifanye kazi kiesho. Kwa hivo lazima marakebisho yafanyike. Pia lazima kupima matokeo ifanywe Kwa kizungu inaitwa key performance indicators. Lazima nipime matokeo ya kazi.

Zana za dijiti ninazo tumia kila siku Kwanza ni simu janja Hii simu ya mkononi Naitumia kwa mawasiliano, naitumia kupanga siku yangu na pia naitumia kupata taarifa kwa haraka Zana nyingine ya dijiti ninayotumia ni barua pepe Hii naitumia kupata mawasiliano ya kazi na mambo rasmi Pia natumia WhatsApp sana kwa mawasiliano ya haraka na timu au familia, na timu ya kazi au familia. Pia natumia kalenda ya kidijitalia, Google Calendar kupanga ratiba zangu au kujikumbusha. Zana zingine ninazotumia sana ni zana za kazi kama Google Docs, Google Shades, Microsoft Office, Microsoft Word. Na zana za usimamizi wa kazi kama vile Trello, Notion, Zen Desk kufuatilia majukumu na vile vile natumia telegram pia kwa mawasiliano ya haraka.

Ndio, napenda kunywa maziwa. Hasa yanapokuwa ya baridi au yamechanganywa na chai au kahawa. Hunifanya nisikie nimeshiba kidogo na hunipa nguvu. Hasa asubuhi. Sipendi kuyanywa kupita kiasi, lakini kwa kiwango cha kawaida. Naona ni kinywaji kizuri na chenyw manufaa kwa mwili na pia ni kitamu.

Natumia njia za usafiri kulingana na hali na umbali ninaotaka kusafiri. Kwa safari fupi fupi, napendelea kutembea kwa migu au kutumia usafiri wa uma kwa sababu ni rahisi na unisaidia kuepukana msongamano wa magari. Kwa safari ndefu au pale ninapohitaji urahisi zaidi, ningechagua kutumia gari personal. Kwa ujumla napenda njia za usafiri zilizo salama, zinazo ukua muda na zisizo niletea msongo wa mawazo. Kama ninapoenda kwenye safari ndefu na ni wakati wa msimu wa krismasi kama huu, unapata kuwa kuna magari mingi sana kwenye barabara. Wakati kama huu sipendi kabisa kutembea na gari yangu napenda nitembe kwenye gari ya uma, usafiri wa uma kwa sababu inaniondolea hiyo stress ya msongamano wa magari.

Mara nyingi huwa nacheza na marafiki zangu au ndugu zangu au mpenzi wangu kutegemea na muda na mazingira. Wakati wa mapumziko au weekendi, napenda kucheza michezo ya nje au ya kirafiki na marafiki kwa sababu inaleta furaha na kunisaidia kupunguza mawazo. Wakati mwingine pia hucheza michezo ya ndani au ya kidigitali na mpenzi wangu. Hasa pale tunapotaka kupumzika au kujiburudisha pamoja Wakati ninaposafiri kwenda nyumbani najipata na ndugu zangu nyumbani hapo mimi hucheza na wao.

Wakati wa mapumziko ya mchana, mimi hujaribu kutumia muda huo kupumzika na kujitunza. Mara nyingi hula chakula kwa utulivu, kisha natembea kidogo, au nakaa kimia ilikuondoa uchovu wa kazi. Wakati mgini huwa nasikiza mziki au kusoma kitu kifupi kinacho nibadilishia mawazo ili nirudi kazini nikiwa na nguvu na umakini zaidi.

Ushauri ningependa kumpa mtu mwngine ni kuwa ajiamini na ajipe muda. Maisha hayana ratiba sawa kwa kila mtu. Kwa hiyo, ni muhimu sana kujiepusha na kujilinganisha na watu wengine. Pia, ningemshauri asijifiche makosa. Kila kosa lina somo na mara nyingi ndilo linalotujenga zaidi. Zaidi ya yote hayo ni vizuri kujidhamini, kujali afya ya akili na mwili. Na kuchagua watu wanao kuongezea thamani maishani.

Mi napenda vyote viwili. Napenda kuandika pia napenda kuongea. Kwa sababu naamini kila moja kina nafasi yake. Kuandika hunipa muda wa kufikiria kwa kina na kupanga mawazo yangu vizuri kabla ya kuyaweka wazi. Kwa upande mwngine kuongea hunisaidia kujieleza kwa haraka na kuungana moja kwa moja na watu. Hasa kwenye mazungumzo ya wazi. Kwa ujumla, nachagua kuandika au kuongea kulingana na mazingira na ujumbe ninaotaka kufikisha.

Somo nililolipenda zaidi shuleni ni hisabati au hesabu. Nilivutiwa na jinsi linavyo itaji kufikiri kwa umakini na kutafuta sululuhisho kwa hatua. Pia, lilini fundisha kuwa mvumilivu kwa sababu si kila swali lilikuwa rahisi. Lakini nilipofanikiwa kulielewa ilipata kuridhika sana. Hisabati ni moja yapo ya ya masomo ambayo, jibu ni moja tu, halina majibu mingi. Kwa hiyo halikupi nafasi ya kutokuwa na uhakika. Kwa kizungu wanasemba wanasema numbers don't lie. Kwa hiyo nilipenda sana hisabati kwa sababu kama umeelewa umeleewa na kama unajua unajua.

Njia ninayotumia kupumzika ni kujipa muda wa utulivu na kuzingatia pumzi zangu. Mara nyingi hufanya mazoezi mepesi ya yoga au meditation, hasa jioni au asubuhi mapema. Kunyoosha mwili polepole na kupumua kwa maksudi hunisaidia kuachilia mawazo mengi na kupunguza msongamano wa siku. Kinachonifanya nitulie zaidi ni kukimya, yaani mahali ambapo pametulia. Pumzi ndefu ile deep breath na mwendo wa polepole. Nahisi kama akili na mwili vinaanza kufanya kazi pamoja. Nakumbuka nilijifunza njia hii wakati nilipokuwa nikipitia kipindi cha uchovu mwingi. Rafiki yangu alinipendekeza nijaribu meditation. Nilipoanza haikuwa rahisi maramoja, lakini kadri nilivyoendelea niligundua inasaidia sana kupata amani ya ndani, amani ya rohoni.

Ndiyo, napenda kula samaki, hata nimekula samaki jana usiku. Navutiwa sana na ladha ya samaki, na pia najua ni chakula chenye afya. Hasa samaki wakukaanga. Hunifaa sana wakati napotaka chakula kisicho kizito, lakini chenye lishe pia. Pia nape napenda kwa andaliwa kwanjia rahisi, kikiambatana na ugali, na mboga, na nazi, tui la nazi. Uwa uwa chakula hicho huwa kina nifanya nijisikie nimeshiba na nimeridhika na nikitamu.

Ndio, napenda kucheza michezo ya ubao kama vile chess na draft. Huwa inanifurahisha kwa sababu inanilazimisha kufikiria, kupanga mikakati na kushirikiana au kushindana kwa njia ya kirafiki. Pia ni njia nzuri ya kutumia muda na marafiki na familia. Tukicheka na kuzungumza bila pressure. Michezo ya ubao hunipa burudani ya utulivu na hunisaidia kupumzika kupumzisha akili yangu baada ya siku yenye shughuli nyingi.

Mimi napenda kutumia muda na familia yangu kwa njia rahisi lakini yenye maana. Mara nyingi tunakaa pamoja tukizungumza, tukikula chakula au tukitazama televisheni kwa pamoja. Na wakati mwingine hupenda kusaidiana na kazi za nyumbani au kutembea kidogo kwa sababu hunipa nafasi ya kuungana nao na kupumzika. Kuwa na familia hufanya nijisikie salama na hunikumbusha umuhimu wa upendo na mshikamano.

Nakumbuka kumbukumbu moja ya utotoni iliobaki akilini mwangu ni wakati tuliposafiri kijijini wakati wa likizo. Nilikuwa pamoja na familia yangu na hasa wazazi na ndugu na tulikaa tukicheza nje, tukisikiliza hadithi za wazee jioni. Kilichofanya kumbukumbu hii kuwa maalum ni urahisi wake. Wakati huo hakukuwa na simu, hakukuwa na haraka bali kicheko, michezo, faraja, raha na hisia ya kuwa pamoja. Nilijisikia huru sana na salama kanakwamba dunia ilikuwa ndogo na yenye upendo. Nikikumbuka leo hujisikia raha sana na utulivu na pia kidogo ya hamu ya kurudi kwenye nyakati hizo. Hunikumbusha umuhimu wa familia, muda wa pamoja na kufurahia mambo madogo maishani.

Napenda kununua vitu vinavyonirahisishia maisha ya kila siku. Mara nyingi hununua vyakula, hasa vile vya afya, vitamu, kwa sababu vinanisaidia kujisikia vizuri na kuwa na nguvu. Pia napenda kununua vitabu au vitu vidogo vinavyohusiana na burudani yangu, kama vile stress ball. Kwa sababu hunipa furaha na kunisaidia kujifunza au kupumzika. Kwa jumla, huwa nanunua zaidi vitu vyenye matumizi ya kweli na vinavyoongeza ubora kwa maisha yangu.

Napenda mikutano ilio na malengo ya wazi na isio mirefu sana. Sipendi vitu virefu virefu maana mimi vina nichanganya akili sipendi kukaa mahali pamoja kwa muda mrefu. Aya, mikutano ilio na malengo wazi na ambayo si mirefu sana, inanifuraisha zaidi pale kila mtu anapojua sababu ya mikutano na anapata nafasi ya kuchangia mawazo. Pia napendelea mikutano yenye heshima, mawasiliano ya wazi na maamuzi yanayofu watiliwa kwa vitendo. Kwa ujumla, napenda mikutano inayo heshimu muda wa watu na kuwacha kila mshiriki akiwa ameelewa nini kifanyike bada ya hapo.

Ndio, napenda kutoa sadaka au michango kwa kadri ya uwezo wangu, huwa sifanyi kwa ajili ya kuonekana, bali kwa sababu naamini kusaidia wengine, ni sehemu ya kuwa binadamu mzuri. Wakati mwingine, hutoa kwa tasisi au shughuli za kijamii, na wakati mwingine, humsaidia mtu moja kwa moja, pahali ninapoona anahitaji. Kutoa mchango kutoa msaada hunifanya nihisi kuridhika moyoni na hunikumbusha kuwa Ata mchango mdogo unaeza kuleta tofauti kubwa kwa maisha ya mtu mwingine.

Ninaweka nenosiri salama kwa umakini na makusudi. Kwanza hutumia nenosiri refu lenye mchanganyiko wa herufi kubwa, ndogo, nambari na alama ili liwe gumu sana kuelewa au kubashiri. Pia huwa naepuka kutumia taarifa binafsi kama jina au tarehe za kuzaliwa. Kwa akaunti muhimu, huwasha, huwa nawasha uthibitisho wa hatua mbili two verification factor ili kuongeza ulinzi. Zaidi ya hayo, sibadilishi nenosiri moja kwa akaunti zote na hulibadilisha mara kwa mara ili kulinda taarifa zangu mtandaoni.

Napenda kuenda madukani wakati ambao kuna utulivu. Mara nyingi asubuhi au jioni mapema, jioni jioni. Wakati huo, hua hakuna msongamano sana wa watu. Kwa hivyo naeza angalia vitu kwa makini na kufanya maamuzi bila haraka. Pia, hunisaidia kuokoa muda na kuepuka uchovu unaotokana na foleni ndefu kwenye maduka. Kwa jumla, nachagua muda unaonipa nafasi ya kununua kwa utulivu, na kupanga vizuri ninachohitaji.

Mboga ninayoipenda kula ni mchicha au sukumawiki. Napenda pia karati. Mchicha na sukumawiki napenda kwa sababu ni rahisi sana kuandaa. Unakaanga na vitungu na nyanya kidogo. Kisha unaweza ukaongeza maziwa au cream kufanya iwe na ladha nzuri. Karoti napenda kwa uvumilivu wake. Yaani iko very crunchy. Ni nzuri kwa saladi, ni nzuri kwenye supu, ni nzuri kwenye mboga. Karati unaweza ukaitumia kwa upishi wowote. Pia napenda brokoli, maana ni nzuri kwa virutubisho na napenda kuipika kwa steam au kukaanga kidogo ili iwe crisp. Kwa jumla, napendelea mboga zinazotolewa kwa njia rahisi ya kupika. Zinazohifadhi ladha na virutubisho na mara nyingi zipikwe tu kwa mafuta kidogo.

Somo la sayansi ninalolipenda zaidi ni bayolojia. Bayolojia naipenda kwa sababu inanisaidia sana kuelewa mwili wa binadamu, mimea na viumbe hai kwa ujumla. Napenda kuona jinsi sayansi inavyohusiana moja kwa moja na maisha ya kila siku na afya ya binadamu. Nikitoka nje, ninapotazama nje naona bayolojia. Ninapojitazama mimi mwenyewe bayolojia. Unapokutana na watu bayolojia miili ya watu inavyofanya kazi hiyo yote ni bayolojia kwa hivo somo la bayolojia huwa linanivutia sana.

Ndio napenda kujifunza historia na hii ni kwa sababu historia hunisaidia kuelewa nilikotoka na ni kwanini mambo yako jinsi yalivyo leo. Hadithi za watu za wa zamani, tamaduni na matukio muhimu hunipa mtazamo mpana wa dunia na hunifanya nijifunze kutokana na mafanikio na makosa ya walio nitangulia hapa duniani.

Napendelea AC hasa pale kunapo kuwa na joto kali. Maana AC hunipa hewa ya baridi iliyo sawa na unisaidia kulala au kufanya kazi kwa utulivu bila usumbufu. Tena AC ninaeza nikairegulate. Hata hivyo, situmii AC kila wakati. Nikiona kama hali ya hewa ni ya kawaida. Upepo unatosha tu. Kwa jumla, nachagua nachagua kile kinacho nifanya ni jisike vizuri zaidi kulingana na mazingira na hali ya hewa.

Filamu ninayoipenda zaidi ni filamu ambayo imechanganya hadithi nzuri na ujumbe wa maisha. Napenda filamu zinazofanya nifikirie, nijisikie kihisia na kujifunza kitu kipya. Kwa mfano kuna filamu ambayo inaitwa The Dynasties na ni filamu ambayo iliniacha na hisia ya kutafakari hata baada ya kuisha. Filamu hii ilikuwa ni drama na mara ya kwanza nilipoiona ilikuwa miaka minne iliopita. Mtu ambaye alileta hamu katika filamu hii ni msichana binti kwa jina la Fallon yeah Fallon.

Ndio, napenda sana kujaribu vyakula vipya. Kwa sababu vyakula vipya unifuraisha kwa sababu huwa vinanipa nafasi ya kugundua ladha tofauti na tamaduni mpya. Ingawa sipendi kila chakula kwa mara ya kwanza. Hua niko Hua niko tayari kujali kujaribu angalau mara moja hasa kama kimeandaliwa vizuri. Kuonja kitu kipya hunifanya nijisikie mwenye udadisi na kufurahia uzoefu mpya.

Kwa kawaida, huwa nafanya mazoezi ya mwili kwa mara tatu ama nne kwa wiki. Huwa najaribu kuwa dhabiti na kuwa na nidhamu. Atakama ni mazoezi mepesi kama kutembea haraka, kuruka kamba, kunyoosha mwili, au mazoezi tu ya nyumbani ili kujieka mwenye afya na mwenye nguvu.

Eee Nishai jifunza kupiga gitaa lakini kwa kiwango cha mwanzo Nilianza kwa kujifundisha akodi rahisi na nyimbo chache za kawaida Haikuwa rahisi mwanzoni Kwanza kuzoea vidole Lakini kadri unavyoendelea nikaanza kufurahia mchakato wenyewe mchakato wa wimbo Ilikuwa njia nzuri ya kujiburudisha na kujifundisha uvu milivu.

Napenda kula kwenye mikahawa midogo au hoteli tulivu zilizo na mazingira safi na mazingira mazuri Mara nyingi hupenda kula mahali ambapo kuna watu wengi kwa sababu ninauhakika hicho chakula huwa kinaisha kila siku na kila siku wanapika chakula kipya Huwa navutiwa zaidi na maeneo ambayo chakula kinaandaliwa kwa uangalifu na huduma yao ni ya urafiki Si lazima mahali penyewe pawe pa kifahari sana Kilicho muhimu kwangu ni chakula kiwe kitamu, mahali pawe pasafi na hali inayoruhusu mimi inayoniruhusu mimi kupumzika na kufurahia muda wangu au mazungumzo yangu na watu niliopo nao.

Kwenye simu yangu, natumia programu za mawasiliano na programu za kupanga mambo ya kila siku, sana sana mambo ya kikazi kila siku. Kila siku hua natumia WhatsApp kuwasiliana na watu wakaribu, pamoja na TikTok wakati wowote nahitaji kujiburudisha, na pia natumia kalenda ya simu kufuatilia ratiba yangu na majukumu. Pia hutumia program za kusikiza mziki au kupata taarifa kwa sababu huwa zina nisaidia kupumzika na kubaki nikiwa na tarifa umuhimu.

Mimi ni mtu wakuwahi. Sijawai kuwa mtu wakuchelewa na wala sipendi kuwa mtu wakuchelewa. Maana ninaamini unapowahi moja inakusaidia kupata nidhamu na inakusaidia kuwa mtu ambaye umejipanga kazini vizuri. Maana unapowahi inakupa nafasi ya kujipanga na kupanga mawazo yako na kupanga majukumu yako. Kwa upande mwingine, unapochelewa kila mara, unakuwa ni mtu mwenye wasiwasi, unakuwa ni mtu ambaye mawazo yako hayajajipanga na majukumu yako vile vile yatakuwa hayajajipanga. Kwa hiyo, mimi ni mtu wakuwahi.

Napenda kusoma vitabu vya ucheshi, vitabu vya historia na vitabu vya kujikuza kibinafsi. Historia hunisaidia kuelewa dunia na mambo kwa kina zaidi, hasa jinsi mambo ya zamani yanavioathiri maisha yangu ya sasa. Vitabu vya ucheshi napenda kuvisoma wakati ambao ninapumzika, maana vinaniburudisha ni vitabu ambavyo vinanipa burudani. Vitabu vya kujikuza hunipa motisha na kunisaidia kuboresha mawazo, nidhamu na mtazamo wa maisha. Wakati mwingine pia huwa nasoma hadithi au riwaya nyepesi kwa burudani tu na kupumzisha akili.

Mi napenda kutazama mchezo wa mpira wa miguu kwa kimombo football. Hunivutia kwa sababu una ushindani mkubwa na pia una mbinu na hisia nyingi kwa wakati mmoja. Napenda kuona jinsi timu zinavyoshirikiana, zinavyopanga mikakati na zinavyobadilisha mchezo kulingana na hali. Kutazama mpira huniburudisha, hunifanya nipumzike, na wakati mwingine hunipa mada nzuri ya kuzungumza na wengine. Ninapokutana nao, ama tunapoenda ofisini, ninapata mada nzuri ya kuzungumza na umarafiki zangu.

Kwa kawaida, huwa nasherehekea mafanikio ya timu kwa njia rahisi lakini yenye mguso. Kwanza, napendanga kuwapongeza wote kwa mchango wao. Na kwa sababu kila mtu huwa na sehemu yake katika mafanikio kwenye timu yoyote. Wakati mwingine, tunaeza kukaa pamoja, kula na kunywa kitu kidogo na kuzungumza kuhusu tulichokifanya vizuri. Muhimu zaidi kwangu huwa ni kutambua juhudi za pamoja na kuimarisha mshikamano, ili hata baada kusherehekea tuendelee kufanya kazi kwa moyo mmoja.

Huwa naifadhi data yangu kwenye mchanga nyiko waifadhi za mtandaoni na vifa binafsi. Kwa mambo muhimu huwa natumia hifadhi ya mtandaoni kama cloud kwa sababu iko salama na naweza kuipata popote. Pia huwa naifadhi nakala kwenye kifaa changu binafsi kama kompyuta au simu. Hii ndio kwa kizungu inaitwa backup ili kuha kikisha data yangu haipotei. Njia hii unipa amani ya akili na hunifanya nijisike ni nimelinda vizuri taarifa yangu au data.

Jumamosi na jumapili huwa ni siku zangu za kupumzika na kuwasiliana na marafiki zangu na watu ni ninao wapenda. Jumamosi huwa nahakikisha kuwa nimepumzika, nimeenda kama ni sehemu ya burudani, kama ni sehemu mkahawa kupata kinywaji, kuongea na marafiki, kupata gumzo, na kufurahia tu maisha. Mambo ya kawaida tunayoyafanya jumamosi nikienda kukutana na marafiki zangu ni kula, kunywa kupata vinywaji, kuongea, tunapiga mazungumzo, tunacheka, tunapiga densi kidogo na huwa inanifanya nasikia kuwa nimepumzika na nikona furaha moyoni Jumapili huwa ni siku ya kupumzika nikijitayarisha kuingia kazini jumatatu Kwa hiyo jumapili huwa nakaa nyumbani napanga ratiba yangu ya wiki ijayo napiga simu nyumbani naongea na ndugu zangu na wazazi wangu nafurahia napumzika nikingojea siku nikingojea wiki ijayo.

Ndio, napenda kucheza na watoto. Kucheza na watoto hunipea furaha kwa sababu wana akili iliyo wazi, wana ubunifu na kicheko cha kweli. Napenda michezo rahisi kama kukimbizana, michezo ya kujificha, michezo ya ubao, na ata kuzungumza nao na kusikiliza mawazo yao. Kua na watoto hunikumbusha kufurahia mambo madogo na kuona dunia kwa mtazamo mwepesi na wa furaha.

Ndio, ninakoishi lazima ugawanye taka zako kadri inavyowezekana. Huwa natenganisha taka za chakula, taka za plastiki na taka za karatasi ili iwe rahisi kurejelewa au kutupwa kwa njia sahihi. Nikifanya hivi, huwa najisikia, ninachangia kidogo kulinda mazingira na kupunguza uchafu usio wa lazima. Kwa sababu taka kama chakula zinaeza zikaoza, hizo huwa zinapewa kwa, zinatupwa mahali ambapo wanyama wanaeza zila, kama mbwa koko wanaeza wakazikula. Taka za plastiki zinafanyiwa recycling, zinapelekwa mahali ambapo wanaweza wakafanya recycling. Taka za karatasi, karatasi za plastiki huwa pia zinafanyiwa recycling. Karatasi zinazoeza kuoza, ambazo kwa kizungu zinaitwa biodegradable, zinakuwa disposed mahali ambapo kwa njia sahihi, zinatupwa kwa njia sahihi.

Ndiyo, nimewai kufuga paka. Nilikuwa na paka na uzoefu huo wa kukuwa na paka au kujua kuwa nina mnyama wa kufuga nyumbani, ulinifundisha kuwa mtu mwenye kuajibika na mtu mwenye huruma. Kumtunza paka wangu kulikuwa kunahitaji muda na uangalifu. Lakini pia ilinipa furaha na hisia ya kuwa na rafiki wa karibu. Nilifurahia sana muda ambao tuliishi pamoja na kumbukumbu hiyo huwa inanifanya na tabasamu. Ingawa ilifika mahali nikashindwa kuendelea kuishi naye ikabidi nimempeana lakini kumbukumbu ya wakati ambao niliishi naye inanifurahisha sana.

Napendelea kunyoa kuliko kuvaa ndevu. Kwa sababu kunyoa hunifanya nijisikie niko nadhifu na niko mwepesi. Ingawa, kuna wakati mwingine napenda kuacha ndevu kwa muda mfupi, hasa kama zinatunzwa vizuri na ni safi. Lakini kwa ujumla, nachagua kile ninachofanya nijisikie huru na nijisikie nikiwa na furaha kulingana na wakati na mazingira.

Ndiyo, nimewahi kushiriki mashindano na yalikuwa mashindano tu ya kirafiki. Kwa ajili ya kujifunza au kujipima uwezo wangu kuliko kushinda tuzo. Yalikuwa mashindano shuleni baada ya kusoma, shule ya upili bada ya kusoma, nilikuwa kujipima wezo wa kuelewa. Uzoefu huo ulinisaidia kujenga ujasiri na kujifunza kufanya kazi chini ya presha na kudhamini juhudi kuliko matokeo. Ingawa haikuwa rahisi ilinipa motisha ya kujiboresha zaidi.

Kwa kawaida, huwa naandaa ripoti za kazi kwa kufuata hatua zilizo wazi na rahisi, kwanza mi hukusanya taarifa muhimu na takwimu zinazohusiana na kazi husika. Kisha, mi hupanga mawazo yangu kabla ya kwanza kuandika. Huwa naandika kwa lugha iliyowazi nikihakikisha malengo, shughuli na matokeo yanaeleweka vizuri. Mwisho, mi hupitia tena ripoti ili kurekebisha makosa na kuhakikisha ikona mpangilio mzuri kabla ya kuiwasilisha.

Maranyingi, hua natumia wikendi zangu kupumzika na kupanga ratibayangu ya wiki ifuatayo. Hua napenda kukaa na familia na marafiki, kufanya shughuli nyepesi kama kutembea kidogo, kusikiliza mziki na kutazama filamu. Wakati mwingine uanatumia mda huo kusoma au kupanga kupamb kupanga mambo ya wiki inayofuata ili nianze wiki kama nimetulia na nikotayari. Wakati mwingine pia naeza nikaenda kuogelea kama kama mda unaruhusu na hali ya hewa inaruhusu naenda kuogelea kupiga densi na kupiga zu gumzo na marafiki.

Mara nyingi natumia kompyuta kwa kazi na kujifunza au kufanya masomo ya research. Mara nyingi huwa natumia kuandika nyaraka, kuandaa ripoti na kufanya utafiti mtandaoni. Pia kompyuta hunisaidia kupanga kazi zangu, kusoma taarifa mpya na wakati mwingine kwa burudani nyepesi kama kusikiliza mziki kwenye YouTube au kusoma makala. Kwa ujumla, kompyuta ni chombo muhimu kinachonirahisishia kazi za kila siku.

Mi napendanga kufanya mazoezi asubuhi na ni juu nikifanya mazoezi asubuhi u inanisaidia kuanza siku nikiwa na nguvu kama akili iko wazi na nikona hali nzuri ya mwili. Asubuhi kuna utulivu zaidi na baada ya mazoezi nahisi niko tayari kukabiliana na shughuli za siku nzima. Wakati mwingine nikikosa asubuhi huwa nafanya jioni lakini napendelea kufanya asubuhi kuliko jioni.

Hapana, sipendi kuweka picha zangu mtandaoni, lakini kwa wakati ambao naeka picha zangu mtandaoni, huwa naziweka kwa uangalifu sana. Sipendi kushiriki na kila kitu, bali hua nachagua picha chache, ambazo zinawakilisha matukio ya maana au kumbukumbu nzuri. Pia huwa nazingatia faraha yangu na ya watu wengini. Kwa hivo, hua nahakikisha picha ni nazoweka hazina tarifa binafsi. Kwangu, kushiriki picha ni njia ya kushiriki furaha, si kuonyesha kila upande wa maisha yangu.

Utaratibu wangu wa jioni huwa wa utulivu, mapumziko na kujipanga. Mara nyingi huwa naanza kwa kupumzika kidogo baada ya shughuli ya siku, labda kwa kuoga au kwa kutembea kwa muda mfupi. Kisha huwa nakula chakula cha jioni kwa utulivu na kuchukua muda kuzungumza na rafiki yangu na mpenzi wangu au kufikiria mambo ya siku. Baadae huwa napenda kusoma kidogo au kusikiliza mziki kidogo kabla ya kujiandaa kulala ili akili na mwili vitulie vizuri kabla usingizi.

Ndiyo, nimewai kuenda kwenye tamasha la muziki na ilikuwa uzoefu wa kufurahisha sana. Nilifurahia kusikiliza muziki wa moja kwa moja, kuona wasanii wakitumbuiza kwa nguvu na kushiriki furaha na watu wengine waliopenda muziki kama mimi. Mazingira yale ya kelele za shangwe, mwanga na nyimbo ninazozijua yalinifanya nijiskie huru na mwenye furaha kubwa sana.

Nikiwanga nyumbani, hua napenda kupumzika, nikifurahi kuwa nyumbani, hua napenda kupumzika na kufanya mambo yananipa utulivu. Mara nyingi, hukaa tu kwa amani, kusikiliza mziki au kutazama vitu ninavyovipenda. Inaeza ikawa televisheni, inaezea ikawa tiktok, inaeza ikawa simu yangu, vitu tu ninavyovipenda. Wakati mwingine huwa naanda chakula, vyakula vitamu mapochopocho, wakati mwingine nachora, wakati mwingine nazungumza na watu wa karibu. Kuwa nyumbani hua inanifanya nijisikie salama na huru na hunisaidia kuregesha nguvu baada ya siku zenye shuguli nyingi.

Ninapenda zaidi sanaa ya uchoraji na sanaa ya mziki. Uchoraji hunivutia kwa sababu inaonyesha hisia na mawazo ya msanii bila maneno. Hasa michoro ya mandhari au maisha ya kila siku. Mziki kwa upandi mwingine hunigusa moja kwa moja moyoni na hunisaidia kupumzika au kupata faraja. Kwa ujumla, napenda sanaa inayoweza kunifanya nifikirie au nihisi kitu cha ndani bila maneno.

Nina mahusiano mazuri na wazee wangu ambao ni wazazi wangu mahusiano haya yamejengwa juu ya heshima na mawasiliano ya mara kwa mara na vile vile upendo Napenda kusikiliza ushauri wao na kujifunza kutokana na uzoefu wao wa maisha Wakati mwingi nikiwa na wao uwa najihisi mtulivu, najihisi salama na muendelezo wadhamani za familia Jambo linalo nifanya ni wadhamini sana wazazi wangu.